Kuna vitu mingi katika maisha yangu ambayo hufanya nicheke sana. Na kwa moja yao ni filamu. Filamu, mi napenda filamu sana na napenda filamu za kuchekesha. Kuna filamu moja ambayo mimi hupenda ambayo huwa inanichekesha, inaitua The Big Bang Theory. Iyo filamu naipenda sana. Inanifanya nicheke sana kila wakati na napenda kuiona kila wakati.

Mimi mara mingi nasaidia jamii yangu, tuseme kazini, napoenda kazini, nasaidia mamangu kufanya kazi zake huko kazini, na pia nyumbani nasaidia kufagia, kuosha vyombo, kupiga deki, na vinginevyo vinginevyo, hata kupika pia, mi napenda kupika sana. Kwa hivyo pia hiyo inasaidia jamii.

Mahali pa kihistoria ambapo mimi ninge penda sana sana kuenda ni mahali panaitwa Fort Jesus ambayo ikouko Mombasa. Na mahali hapo, katika kihistoria wanasema, hapo ndipo wa Portuguese walikuwa wanajikinga kutokana na vita baina yao na wa Arabu wakutoka huko Arab Oman. La hiyo, na hiyo pahali pa kihistoria, ndiyo ningependa sana sana kwenda.